Wakati mna mgogoro na mtu, kama mtu mzuri ile kitu ya maana unacho kipaswa kufanya kumskiliza, umwelewe, na pia wewe umweleze kulingana na vile unavyo taka akusikilize na akuelewe. Kitu ya kwanza, ukiona hakuelewi na hataki kusikilizwa, mwache kidogo, wacha akili yake itulie kidogo alafu utaenda kwake baadaye umweleze. Na ila kama sio hivo usitatue jambo lolote bila kukua mtu watatu hapo karibu na huyo mtu kwa sababu watu ambao kuna watu wa aina mingi ambao wana hasira, wengine hatuna hasira, kuna wenye watakusikiza, wengine hawakusikizi. Ila ukipatana mtu mwenye anakusikiza mweleze wacha aelewe hisia zako na wewe elewa mwenzako hisia zake. Hebu omba msamaha na mwendele kuwa mandugu. Ila kuna watu ambao mkianza mgogoro ni ngumu sana kwa wao kukuelewa, ni ngumu sana kwa wao kusikiza, ni ngumu sana kwa wao kutaka hata kusikia unasema nini. Ile jambo la muhimu unalolipaswa kulifanya. Ni umwache kabisa ndo atulie kabisa hasira imwishie. Ndo sasa uende kwake. Usikaribie mtu ambaye hasira zake haziihishi haraka. Maanake mtaanza vita ambavyo ni vita vinavyoweza kuleta madhara mingi katika maisha yenu nyinyi wawili. Ila ukiwa mtu mwenye anayejielewa, mwache kwanza, wacha hasira zishuke, ndo sasa unaweza kuja umweleze na mwelewane kama mandugu. aSante.

Siwahi jifunza kupiga gita lakini ni jambo ambalo ninalo lifikiria sana ni weze kuanza kulifanya kwa sababu ukiangalia sasa katika nchi ya Kenya. Wanamuziki pia wanaendelea kujulikana na kutambulika na serikali. Wanamuziki pia waneza pesa kwanjia ya izo vipaji kupiga gita na kufanya vitu zingine. Gita ni kitu ambacho nimekua sana nikifikiria, nikiwaza, nikitafta mahali na wezafanya. Nieze kufanya vizuri na nitaanza na bass guitar. Ambayo nafikiriyanga ni kitu ambacho kina umuhimu sana katika muziki. Na ni kitu ambacho kina skizwa. Na ni kitu ambacho kina hitaji umakini fulani. Sijawahi jifunza kupiga lakini nataka nianze kwa huu mwaka ambao tumeanza. Nianza kujifunza polepole, dniyo ni kue gwiji wa kupiga gitaa.

Baada ya siku ndefu, vile ninavyopumzika ni kwa njia mingi, lakini napenda sana nikija nyumbani, nikuwe na chakula, nimetayarisha, nikieke hapo. Niingie bafuni, nioge, niweze kukula chakula yangu, nikunywe maji, alafu nisikize mziki kwa umbali. Ambao utanisaidia sana, nianze kuhisi ni kama nahisi kulala hivi ama hivo. Niamke ni brush meno yangu, ndo sasa niskize mziki ambao unaeza ni bembeleza. Kuna mziki ambao unakaanga ni kama ukona mvua ndani yake, unakubembeleza, unalala. After umeoga, unasikia vizuri, unajikea majimoto kwa kifua hivi, unaweza kunywa majimoto. Kama mziki unakubembeleza tu hivo, akili inatulia, mwili inatulia, unaeza kulala vizuri.

Mafunzo muhimu ningetaka kujifunza kazini ni mafunzo ya kujua vile ninavyo ishi na kushirikiana na wenzangu. Kwa sababu pale kazini hauwezi ishi pekee yako, uwezi fanya kazi pekee yako. Ukijifunza namna ya kuishi na kukaa na wenzako kwanje inayofa, kwa njia inayo ikona nidhamu, vile unavyo ongelesha wenzako vile unavyo eleza wenzako kitu ni kitu cha muhimu sana pale kazini Kwa sababu watu wengi hukosana kwa sababu ya vile Wanashindwa jinzi ya kujieleza Wanashindwa jinzi ya kuhishi na wenzake kama ndugu ama dada yako unaona So iyo ni mafunzo muhimu sana Hata kampuni zote ama kazi yoyote unayo ifanya Ukiwa na hiyo kwanza unaezaenda mbali watu wana kupenda, watu wana penda kazi unayofanya Kua mtu ambayo unaongea na watu kwa njia inayofa Kua mtu ambayo uneeza ongeleza watu kuwa nithamu kama we ni kiongozi pale, kuwa na nithamu, wacha kutharau wenzako kama we ni mdogo pale, kuwa na nithamu, jiheshimu kabisa na hata yule ako kule juu atakueshimu So, vile unavyoishi na wenzako, vile unavyo waongelesha ni mafunzo muhimu sana pale kazini.

Kinywaji ambacho nakipenda kwa sana ni kahawa na kahawa hiyo iwe na maziwa. Tena uweke sukari kwa umbali. Iyo kahawa nitamu. Nikikunywa sana napenda kunywa usiku wakati naenda kulala kwa sababu ina nisaidia akili yangu ifunguke. Ina nisaidia asubui kuamka wakati akili yangu imetulia na sina usingizi mingi. Inasaidia kukata usingizi. Kama naenda kulala saa tatu nakunywa kikombe kimoja, cha kahawa. Iwe na maziwa, iwe na skari. Tena iwekwe maziwa, ikolee vizuri. Kahawa yenyewe, ikolee vizuri. Ndio sasa niweze kuikunywa. Nikiikunywa hivi, kama nataka kuamka mapema asubui yake, usingizi yangu itakuwa imeisha, nitakuwa nime, sina uchofu wowote, itakuwa imetuliza mwili yangu. Tena, hii nini nilijua kulingana na mdosi wangu ambaye alikuwa nilikuwa namfanyia kazi, alikuwa anapenda sana kuinywa, nikaamuliza, mbona unapenda kuinywa hii kahawa hivi wakati wa usiku, ndio akanieleza kahawa husaidia akili yako. Inasaidia akili yako isilale sana, inasaidia akili yako itulie, kama unalala unalala masaa fulani. So inalingana na ile kahawa ambayo umejipimia. Ukijipimia kahawa yenye ni mingi, basi hivyo ndo utakosa usingizi wakati mfupi. Utakuwa na usingizi wakati mfupi. Ukijipima kahawa kidogo, unawezalala usingizi mrefu. Lakini ile usingizi wakati kahawa imefika mahali, itakukatizia. Lakini akili yako itakuwa imetulia vizuri na baada ya kukunywa kahawa na feelingi vizuri. Sana, sana, sana.

Wakati wa jua kusema ukweli ni wakati mzuri sana lakini sipendi sana kuwa nje kama nafanya kazi ama kitu yoyote. Lakini wakati wa jua ukinipeleka, niende baharini, nikaogelee, nicheze na maji, wakati kuna jua ile ile ile kali sana. Napenda kuogelea. Mimi naye utafikiria mimi ni samaki. Niogelee hapo kando, natoka kidogo, jua linanipiga, narudi baharini, jua linanipiga, ama narudi kwa pool tena, jua linanipiga, nakunywa ka juisi kangu pale, jua linanipiga, narudi majini, yani kukiwa na jua kali ni mzuri sana wa kuogelea. Ila tu, si wakati mzuri wa kutembea kwa hilo jua, na si wakati mzuri wa kufanya kazi. Maanake ukishiba tu hivi wasikia tu kulala. Lakini wakati wa jua kali nakuambia jaribu enda ukaogelee utapenda, utapenda sana sana.

Hapo kwa kushughulikia wateja nao nitasema ni vizuri kama mtu ambaye anaye shughulika na wateja ukue makini sana kwa sawabu wateja ni tofauti ambao unapatana nao kwa siku. Basi ukuwe makini sana vile unavyo washughulikia kwa kila mteja ukuwe na njia tofauti ya kumshughulikia. Ukuwe mtu ana roho ngumu unaeza kaa na mteja yeyote kwa sababu kuna mteja mwenye haelewi na kuna mwenye anaelewa. Kuna mwenye hataki kuelewa na kuna mwenye anataka kuelewa. Kuna mwenye anakuja kununua na kuna mwingine hakuji kununua anakuja tu kukusumbua. Sasa kwa hilo wewe, kama mhudumu unayeshughulikia hao wateja, basi ukuwe makini sana, sana, sana, vile unavyowashughulikia. Kwa mimi, naelewa wateja wangu, wakifika tu hivi, waongeleshe kwa upole, waonyeshe upendo, waonyeshe wao ndo sasa mabosi wako, vile wanavyo taka ndivo utakavyo wafanyia Waeleze bei ya vifaa vyako. Wacha waeze kuelewa. Waonyeshe kwa njia ya upendo na vizuri hivo hivo Ata mtu akiwa ako na kasoro yoyote Anapigana anaongea vibaya, wewe Kwa tu mhudumu mwenye akili mzuri na unamsikiza hata kama ana shida gani Usibishane na mteja wako. Nakuambia usidhubutu.

Nitajibu hili swali ilihali sijui ume aujafafanua swali vizuri sijui unaangazia nyota gani sijui unaangazia nyota ya mbinguni ama nyota ya kimaisha basi kama nyota za mbinguni ndiyo napenda kuziangalia na kama nyota zile za kimaisha basi mi naonanga ni kama kushi ushirikina ama uchawi fulani hizo nyota za kuangalia maisha yako yataenda vipi yatakuwa vipi yatakuwa hivi a la hasha sipendi kuangalia hizo nyota Lakini kama ni zile nyota ziko juu mbinguni huko angani basi kuziangalia ni sawa ni vizuri ni maumbo ni vi vitu ambavyo mungu alivyo viumba Basi ni kama kuangalia milima ni kama kuangalia watu so nyota za huko minguni basi naziangalia Lakini kama nzu zile nyota za kufuatilia maisha nini nini aa basi sipendi naona ushirikina fulani hapo kwa hizo nyota.

Kulingana na kazi yangu, kuna mafunzo ambao tulipelekwa ya kuangalia watoto ambao hawajiwezi. Hayo mafunzo yanisaidia zaidi kwa sababu hao watoto na unaitajukuwe na uvumilivu mingi sana. Kama mwalimu kuwa mvumilivu. Usipokuwa mvumilivu basi, unayezajipata umepigia mtoto vibaya, umemumiza, yule mtoto hajui ni nini shinda. Na unajua watoto ambao wanaupungufu wakili, basi wanangangana sana kima isha yao, wanahitaji mwalimu ambayo na elewa, mtu ambayo na elewa, mtu ambayo na wapenda na mtu ambayo anaowathamini. Wakati tulipele kwa mafunzo ya kuishi na watoto na jinsi ya kuangalia, abasi nilishkuru niliambia mungu asante kwa sababu ili nisaidia sana jinsi ya kuangalia watoto na kuhishi na wao kwa upendo na furaha mingi sana. Asante.

Jukumu ambalo nilalolipenda pale kazini sana ni jukumu la kuelekeza watu. Kwa sababu napenda vile unavyoelekeza watu ukue karibu na wao. Vile jukumu hunisaidia sana kwa sababu niko karibu na kila mfanyikazi na namwelewa kwa njia zake. So, vile ninavyoelekeza watu inanisaidia kuelewa wafanyikazi wenzangu. Inanisaidia kuwa karibu na wao, kuelewa anachokitaka, anachokipitia. Vile wanavyotaka kazi ifanyike So kwa ile njia ya kuwaelekeza jinsi ya kufanya kazi ama jinsi kazi inavyofanyika Kwa kuelekeza tu ninasoma mingi na naelewa na kuja kupata watu wengi ambao naelewa zaidi na jinsi ya kuishi na watu.

Malengo ambayo ninayo pale kazini, nitasema ni lengo tu moja. Nione kampuni inaendelea vizuri, nione tunaishi vizuri kama wafanyikazi, nione tunapendana, na nione tunaishi kama ndugu na danda. Kampuni isonge mbele, sio kila siku ugomvi. Kampuni iwe na matokeo mazuri, wacha iwe kule kazini, tunaendelea vizuri. Tusifilisike mbali tupige kazi vizuri vile ambavyo inavyofaa Ndio tuendele lengo langu kuu ni kuona kila mtu anaendelea vizuri pale kazini Naona watu wako sawa pale kazini hakuna malalamiko, hakuna kupigana undugu ndo kitu cha maana.

Mda wangu wa bure, napenda kuitumia sana kusoma. Kwa sababu akili zetu, zinaweza kuwa unajua kitu, lakini kuna vile ukiisoma, unaelewa vitu zaidi. Kusoma inasaidia sana, unaelewa culture, unaelewa vitu mingi sana, kindunia, kimaisha, unaishi vizuri. So napenda kusoma sana, na vitabu ambavyo vinahusiana na spiritual. So napenda masomo sana, napenda kusoma wakati niko free. Ama kama siko free, ama mda wangu wa budi sifanyi kitu yoyote, basi utanipata niko katika mitandao. Na hiyo mitandao ndio imeteka hanga siku hizi. Usipo chunga? Haa, itakuaribia kila kitu. Mbali, tunashukuru tu.

La, hasha, sijaifunga mnyama wowote, lakini nikilelewa. Niliona mamangu amefunga wanyama wengi sana. Tulikuwa na ngombe, tulikuwa na mbuzi, tulikuwa na kuku, tulikuwa na paka, tulikuwa na mbwa hawote nimewaona, nikiwa mdogo, but ila sio mimi nilikua nimewafunga kabisa. Kwangu sipendi wanyama, sitawaifuga wanyama. Sababu, kazi mingi naona ikiwa kazi mingi sana. Ukifuga ngombe, unaenda tafutia majani. Ukifuga mbuzi unaenda tafutia majani, ukifuga mbwa inataka chakula Paka, sijui inataka chakula, usafishe mahali inaishi, sijui kuku Utafte chakula, ndio itage mayai kazi mingi kwangu sitafuga lakini Niliona mamangu akifuga.

Rangi ninayopenda kwa ukuta wa chumba yangu ni rangi nyeupe. Kwa sawabu rangi nyeupe ni rahisi sana kuweka vifaa vingine vya rangi. Inasaidia sana kublend nyumba yako vizuri, itoke vizuri. Tena ueupe najua inakaa mtu msafi, mtu ambaye anaelewa. So chumba changu ningependa sana kiwe na rangi nyeupe wakati wote. Hata wakati naenda kutafta nyumba ya kukodisha. Kitu cha maana kwanza ni rangi ambayo umepaka katika ukuta wa hicho chumba. Kwa sababu kama ni rangi ingine, basi siishi hapo, siikodishi hiyo nyumba. Rangi nyeupe huvutia sana na nyumba huonekana. Kama wewe ni mtu ambaye tajiri fulani, mtu msafi fulani. Vitu vingi, vifaa vingi, vinaendana sana na rangi nyeupe. Huwezi enda ama ufanye kosa yoyote ukiwa na rangi nyeupe kwa kudisaini nyumba yako.

Viatu ambavyo napendelea sana ni viatu za raba ama viatu za kamba pia. Kulingana na ile mahali naenda, ile kazi ninayofanya, pia italingana na viatu gani nitavaa kwa hiyo siku. Lakini nikivaa sneakers niko sawa kwa siku yote naeza vaa sneakers na nifeel kwa sababu zinanifanya nafeel niko comfortable. So sneakers will go all the time, hazinisumbui, ziko nini comfortable, nafeel ni rahisi kutembea nazo, si kama viatu zingine. Ila kuna viatu zingine, nitavaa kulingana na mahali naenda, italingana na mahali napokwenda, ndio nivae viatu fulani.

Mawasiliano ni kitu cha maana sana wakati wowote kwa kila mtu yeyote unayeishi na yeye. Na tukikuja kwa mawasiliano kwa wafanyi kazi wenzangu, nahitaji nikue na mawasiliano mema na wao, ndio tuishi vizuri. Ndio tuishi kama mandugu, ndio tuweze kuelewana, kazi ikue rahisi, tufanye kazi kwa upamoja. Bila mawasiliano basi, hatuwezi enda mbali. Bila mawasiliano hatuwezi fanya kazi mzuri. Mawasiliano ni kitu cha maana na cha muhimu sana. Kwa kila kitu unachokifanya hapo kazini. Wenzako unawaheshimu kulingana na mawasiliano yako. Wenzako unawadhamini kulingana na mawasiliano yako. Usikue mtu wa kiburi. Wasiliana na wenzako na adabu. Wasiliana na wenzako na heshima. Itakuwa mzuri sana. Kazi itapigwa vizuri sana.

Kupendelea kitanda kigumu au kizuri? Ha, nitasema napendelea kitanda kizuri, kitanda kigumu, basi ni ngumu sana tena kuilalia. Vile vile tu jina inavyosema kitanda kigumu. Kitanda kizuri kina kusaidia kwa sababu naamini, usingizi, ndio inaeza kupa. Hama mahali ambapo unaeza unapolala, ndio inaeza angalia, ndio inaeza sema vile utavyofanya kazi kesho. Mahali ambapo unalala pawe pazuri, kitanda kiwe kizuri, tena zaidi kwa sababu kesho yake unaitaji uamke uende kazi. Na kuamka kuenda kazi naamini utakua ume, hauna uchovu wowote manake kitanda chako ni kizuri. Lakini ukilalia kitanda kigumu, utaamka kama una uchovu.

Napenda kwenda sinema mara moja kwa mwezi. Ilhali ningekuwa na uwezo. Ningekuwa naenda sinema mara moja kwa wiki. Sababu ni kitu ambacho nakipenda. Napenda sana kufanya. Napenda sana kuona movie. Napenda sana na nipatane na watu wenzangu na watu wengine. Uko tushare ideas na hizo vitu zote. So sinema napenda kwenda mara moja kwa mwezi. But ni kiwa na uwezo nitakuwa naenda maramoja kwa wiki Asante.

Mchezo mbao naupenda ni mchezo mbao watu wanakimbia na hii mchezo wa kukimbia unifraisha sana. Manake sisi wakenye tunaongoza sana kwa hizo michezo. Na ninapo tazama hizo michezo ambapo wakenye wanaongoza inanifraisha sana. Inanifanya nifeel aah sasa tunawin. Na ambapo mkenye akiwa kwa hiyo line anakimbia inanifanya nafeel wepo wa kukua hapo. Na ningetaka sana siku mmoja ndoto yangu niwe ninaenda kwa hizo uwa ha wakati wanavyo enda kukimbia. Tena uwa nahisi vizuri sana ambapo tunaposhinda kwa sababu ni kenye tu tunashinda na mmoja wetu akishindana, kenya mzima tume shinda.